Ninapo jitayarisha kuenda kwenye mkutano, huwa nafanya mambo kadhaa muhimu ili kuhakikisha ninaelewa vizuri madhumni ya mkutano na ninachangia ipasafvyo. Kwaza kabisa husoma na kuangalia agenda ya mkutano mapema. Hii hunisaidia kujua mada zinazojadiliwa na kujiandaa kifikra. Ikiwa kuna nyaraka au taarifa zinazo tumwa kabla ya mkutano huhakikisha nimezisoma kwa makini. Pili hujiandaa kwa kuandika mawazo au hoja zangu muhimu. Kama kuna jambo linalotarajiwa kuchangia huandaa mifano au maelezo mafupi ili nieleze kwa uwazi. Pia hujiuliza maswali yanayo weza kujitokeza ili niwe tayari kujibu na kushiriki majadiliano. Tatu, kujiandaa kimwili na kisaikolojia kuhakikisha zinafika. Ninafika kwa wakati nimevaa mavazi yanayafaa kulingana na aina ya mkutano. Pia hujitahidi kuwa na uvumilivu wa akili, kuepuka haraka au msongo wa mawazo kabla ya mkutano kuanza. Zaidi hayo, huweka malengo binafsi kama vile kujifunza jambo jipya au kujenga mahusiano mazuri na washiriki wengine. Wakati wa mkutano husikiliza kwa makini, kuheshimu maoni ya wengine na kuchangia kwa nidhamu. Kwa ujumla maandalizi haya hunisaidia kushiriki kikamilifu na kuelewa maamuzi yanayo fanywa, na kuhakikisha mkutano unakuwa wa manufaa kwangu na kwa wangine.

Ninayaramini sana mafanikio ya binafsi kazini kwa sababu yana mchango mkubwa katika maendeleo yangu ya kitaaluma na ya kibinafsi. Mafanikio haya unipamotisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa nithamu. Hata pale ninapo kutana na changamoto ninafanikiwa kutimiza malengo nilioweka kujenga imani yangu kibinafsi na kunifanya nijione ninauwezo na kushugulikia majukumu makubwa zaidi. Mafanikio ya binafsi pia unisaidia kujitambua zaidi. Unifanya nione wazi ni nguvu zipi nilizo nazo. Ni ujuzi gani ninao miliki na ni maeneo gani bado ninaitaji kujiboresha. Kupitia mafanikio na jifunza kutokana na uzoefu wangu mwenyewa. Jambo linalo nisaidia kukua kitaaluma na kukua na mwelekeo mzuri wa baadaye. Kila hatua ya mafanikio unifanya niwe na malengo mapya na kunitia hamasa ya kufikia viwango vya juu zaidi. Zaidi ya hayo mafanikio ya kibinafsi kazini huleta kulirika kisaikolojia. Kazi inapothaminiwa hau inapotea matokeo chanya. Inapotoa matokeo chanya, uhisi furaha na amani ya moyo. Hali hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nipenda zaidi kazi ninayofanya. Pia unijengea mtabasamo chanya kuhusu maisha ya kazi kwa ujumla. Mafanikio hayaniadhiri mimi peke yangu bali pia uongeza mchango wangu kwa timu au taasisi ninayofanyia kazi. Napofanya vizuri uchochea ushirikiano mzuri huongeza ufanisi wakazi na huleta mafanikio ya pamoja. Hii hunifanya nijisikie seehmu muhimu ya timu. Kwa ujumla ninayadhamini mafanikio ya binafsi kazini. Kwa sababu hunijengea kisaikolojia hunipa mwelekeo wa maisha na huniongezea kujiamini na kunifanya niendele kujituma. Hili kufikia ndoto na malengo yangu ya baadae.

Napendelea sana viatu vya michezo almaarufu kama snikaz. Zaidi kuliko aina zingine za viatu. Sababu kubwa ni kwamba ni vya starehe vya starehe sana na vinafaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Napovaa snikaz miguu yangu huhisi huru na sipati maumivu. Hata nikitembea au kusimama kwa mda mrefu. Hili ni jambo muhimu kwangu na kwa sababu napenda kutembea sana na wakati mwingine. Kufanya kazi zinazohitaji kusongea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Sababu nyingine ni kwamba viatu vya michezo vina muonekano wa kisasa. Na vinaendana na mavazi mengi tofauti. Naweza kuvivaa nikiwa nimevaa jinsi, suruali za kitambaa au hata nguo za michezo. Hii unirahisishia kuchagua mavazi bila kutumia mda mwingi. Kufikiria kama viatu vitafaa au la pia upatikana katika rangi na mitindo mbali mbali. Hivyo kila mtu anaweza kupata haina inayomfa kulingana na ladha yake.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandaoni kwa kuchukua tahadhari mbalimbali zinazosaidia kulinda usalama wangu na taarifa zangu binafsi. Kwanza ninahakikisha sitoi taarifa nyeti kama namba ya siri, taarifa za benki, au anwani yangu kwa watu kwa watu tofauti nisi nisiowafahamu. Kabla ya kushiriki taarifa yoyote na mtandaoni, huwa nafikiria mara mbili ili kuepuka kuangukia kwenye mitego ya utapeli. Pili ninatumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu mbali mbali. Nywila hizo huwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na dogo. Namba pamoja na alamu ma maalum. Pia hubadilisha nywila mara kwa mara na huepuka kutumia nywila ile ile kwenye akaunti nyingi. Hii hunisaidia kupunguza hatari ya akaunti zangu kudo, kudo, kudokuliwa. Tatu huwa makini sana na ujumbe au vi, viungo almaarufu kama links inavyotumiwa hasa kutoka kwa watu nisiowajua. Sibonyezi viungo vya kushuku wala kupa, kupakua faili zisizoeleweka kwa sababu zinaweza kuwa na virusi vya programu hatarishi. Either ninatumia programu za ulinzi kama antivirus na kuhakikisha kifaa changu kinasa, sahisishwa mara kwa mara. Mwisho ninatumia mitandao ya kijamii kwa uangalifu na kueka mipangilio ya faragha au na kuzuia au kuripoti watu wanaonitishia na kuni, na kunisumbua. Kwa kufanya hivyo ninaweza kutumia mitandao kwa usalama bila kuhatarisha maisha au taarifa zangu.

Ndio, napenda kuogelea. Kuogelea ni moja ya shughuli ninazozipenda kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kujisikia huru na mtulivu. Nikiwa majini huwa husahau kwa muda mawazo na changamoto za kila siku. Jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia kuogelea hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye afya njema. Sababu nyingine ninayopenda kuogelea ni kwamba ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima. Husaidia kuimarisha misuli kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza uwezo wa kupumua. Tofauti na mazoezi mengine kuogelea haichoshi viungo vya mwili sana, hivyo ni usalama na kinafaa kwa watu wa rika mbali mbali. Ninapopata nafasi hupenda kuogelea kwenye bwawa au wakati mwingine baharini hasa wakati wa joto. Zaidi ya hayo, kuogelea hunipa nafasi ya kujifunza nidhamu na uvumilivu. Inahitaji umakini, mpangilio, wa pumzi na uvumilivu ili kuendelea kuogelea kwa muda mrefu. Haya ni mafunzo ambayo hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Kwa ujumla kuogelea sio tu burudani kwangu, bali pia ni njia ya kutunza afya yangu ya mwili na akili.

Ndiyo, ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu na fursa ninazopata. Kwanza kabisa ninaamini kuwa msaada huanza kwa mambo madogo madogo ya kila siku. Ninajitahidi kuwa mtu mwema na mwingine kwa kutoa heshima, kusikiliza matatizo yao na kuwapa moyo wanapohitaji msaada wa kihisia. Mara nyingi kusikiliza na kutoa ushauri mzuri kunaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Pia ninapopata nafasi hushiriki katika shughuli za kijamii kama vile usafi wa mazingira michango ya kusaidia wahitaji au kushiriki kwenye matukio yanayolenga maendeleo ya jamii. Shughuli hizi hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kunipa furaha kuona mabadiliko chanya yanayotokea kutokana na ushirikiano wa watu. Kwa upande mwingine ninasaidia jamii kwa kushiriki maarifa nilio nayo. Ikiwa ni kusaidia watoto au vijana katika masomo yao, kutoa ushauri kuhusu maisha na kushirikiana na wengine kujifunza ujuzi mpya. Ninaamini elimu na maarifa ni msaada mkubwa kwa jamii, kusaidia mtu kupata uelewa au ujuzi fulani kunaweza kubadilisha maisha yake kwa mda mrefu. Zaidi ya hayo, unapojitahidi kuwa mfano mzuri kwa wengine kwa kuishi kwa maadili mema kama uaminifu uwajibikaji na kujitolea. Ninaamini kuwa jamii bora hujengwa na watu wanao jali wengine. Kwa ujumla, msaada wangu kwa jamii haupimwi kwa ukubwa wa ninachotoa. Bali kwa nia njema mshikamano na mchango wa dhati, ninaojitahidi kutoa kila siku.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima sana. Kupanda milima ni moja ya shuguli zinazo niwezesha kujisikia huru na karibu zaidi na mazingira ya asini. Ninapo kuwa nikipanda mlima upata nafasi ya kuwacha mawazo ya kila siku na kuzingatia hatua zinazo piga. Pumzi ninazo vuta na mandhari nzuri ninayo zunguka. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili. Sababu nyingine inayofanya nipende kupanda milima ni changamoto inayo usiana nayo. Kupanda milima huitaji uvumilivu nidhamu na nguvu za kimwili. Kila hatua inayo nisongeza karibu na kelele unifundisha umuimu wa kutokata tamaa na kwendelea mbele hata pale hali inapo kua ngumu. Isia ya kufika kileleni baada ya juhudi kubwa huwa ya kipekee na unipa motisha ya kukabiliana na changamoto nyingine maishani. Pia kupanda milima unipa fursa ya kushirikiana na watu wengine. Mara nyingi ufanyika kwa makundi. Hivyo huimarisha ushirikiano, mawasiliano na urafiki. Tunasaidiana, tunaimizana na kusherekea mafanikio pamoja. Zaidi ya yote, napenda kupanda milima kwa sababu ulikumbusha kuwa mafanikio makubwa uanza na atuwa ndogo, ndogo uvumilivu na imani ya kibinafsi.

Mwezi ninao upenda zaidi katika mwaka ni disemba. Sababu kubwa ni kwamba, disemba huja na hali ya sherehe na mapumziko. Ni wakati ambao watu wengi hupata likizo hivyo familia na marafiki hupata nafasi ya kukutana, kusafiri na kusherehekea pamoja. Pia ni mwezi unaohusishwa na siku kuu kama krismasi na mwaka mpya, ambazo huleta furaha matumaini mapya na tafakari ya mwaka uliopita. Zaidi ya hayo, disemba hunipa nafasi ya kupumzika baada ya mwaka mrefu wa kazi. Ni wakati wa kupanga malengo mapya na kuji tathmini kuona nilipofanikiwa na nina cho hitaji kuboresha hali ya hewa pia hua ya kufurahisha katika maeneo mengi. Ikiruhusu shuguli za nje kama matembezi na sherehe, kwa ujumla disemba ni mwezi wa furaha, mapumziko na mwanzo mpya. Ndio maana ninaopenda zaidi.

Kwa upande wangu, ningesema mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ingawa pia ninaweza kufanya kazi vizuri usiku inapobidi. Kuamka mapema hunipa muanzo wa mzuri wa usiku wa siku. Asubui hua tulivu, hakuna kelele nyingi na akili yangu hua wazi zaidi. Huo ni wakati mzuri wa kupanga vitu. Kufanya mazoezi kidogo na kushughulikia kazi muhimu kabla ya shughli nyingi kuanza. Kuamka mapema hunifanya njisikie nipo mbele ya mda na unisaidia kuwa na nidhamu katika ratiba yangu ya kila siku. Hata hivyo, siwezi kukataa kwamba kuna nyakati ambapo kufanya kazi usiku hunifaa kipia. Usiku, hasa kunapokuwa kimya, mawazo huja na kwa uraisi naweza kuzingatia jambo moja bila usumbuvu. Hii hutokea zaidi ninapokuwa na kazi inayeitaji ubunifu au tafakari ya kina. Lakini kwa ujumla sipendi kuchelewa sana kulala kwa sababu hunifanya nichoke siku inayofuata. Kwa hiyo ingawa ninaweza kukubadilika kulingana na hali. Bado nyanayajitambua zaidi kama mtu wa kuamka mapema. Kuamka mapema hunipa nishati nishati utulivu wa akili na mwanzo mzuri wa siku ambao unisaidia kuwa mwenye tija na mwenye mpangilio mzuri.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda keki hii kwa sababu inalatha tamu iliojaa na harufu nzuri ninayovutia sana. Chokoleti hunipa hisia ya furaha na utulivu kila ninapokula. Hasa ikiwa keki imetengenezwa kwa chokoleti halisi na sio tamu kupita kiasi, pia napenda keki ya chokoleti kwa sababu inaweza kuliwa katika matukio mbalimbali. Kama siku za kuzaliwa, sherehe za kifamilia, au hata wakati wa kupumzika nyumbani. Kinacho nifurahisha zaidi kuhusu keki ya chokoleti ni unyevu wake na muundo laini. Keki ikiwa kavu sana sipendi, lakini ile yenye unyevu mzuri hunifanya nitake kipande kingine. Zaidi ya hayo, nafurahi sana keki ya chokoleti ninapo inapo changanywa na krimu au icing laini juu yake. Wakati mwingine keki yenye kujazwa krimu ya chokoleti au vanila ndani huwa ya latha ya kipekee zaidi. Hata hivyo, spendi keki ya chokoleti pekeyake tu. Pia hupenda kujaribu haina nyingine za keki ya vanila au keki ya matunda hasaa ikiwa imeandaliwa vizuri. Lakini kwa ujumla, keki ya chokoleti ndio chaguo langu la kwanza. Latha yake harufu yake na jinsi inavyo nifanya nijisikie ndio sababu kubwa zinazo nifanya niipende zaidi kuliko aina nyinginezo za keki.

Utaratibu wangu wa kila asubui unisaidia kuanza siku kwa utulivu na kwa umakini. Mara tuni napoamka jambo la kwanza ninalofanya niku nyoosha mwili kidogo na kuvuta pumzi ndevu ili kuondoa usingizi. Hii unisaidia kuamsha mwili na akili taratibu badala ya kuruka ghafla kutoka kisingizi ni kwenda kwenye shuguli. Baada ya hapo hunywa glasi ya maji ya uvuguvugu. Ninaamini maji unisaidia kuupa mwili nguvu mpia baada ya masaa ya kulala. Kisha uweta bafuni kujiandaa, kunawa uso na kupiga mswaki. Usafi wa asubuhi unifanya nisikie, nikiwa tayari kukabiliana na siku. Atua inayofuata ni kifungua kinywa. Mara nyingi napendekeza kifungua kinywa, chepesi, kama chai, kahawa, au uji nikiambaranisha na mkate au matunda. Nikiamsha kiamsha kinywa unipanguvu na unisaidia kuzingatia kazi yangu vizuri. Sipendi kuondoka nyumbani nikiwa sijala kwa sababu huni fanya nijiskie mchovu mapema. Kabla ya kuondoka nyumbani, huchukua dakika chache kupanga siku yangu. Uangalia ratiba yangu, kufikiria mambo muhimu, inayopaswa kufanya na kuweka vipa umbele wakati mwingine. Usoma ujumbe au kuskiliza habari fupi ili kujua kinachoendelea. Kwa ujumla, ninahisi a subui ni wakati muhimu sana wa usiku. Utaratibu mzuri wa asubui unipa mwelekeo mzuri unipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie mwenye nidhamu. Inapo fuata utaratibu wangu wa asubui kwa utulivu siku nzima huwa ya mwelekeo mzuri natija zaidi.

Mimi ni mtu wa kuchelewa kidogo kuliko kuwai, ingawa ninajitahidi kubadilika mara nyingi upenda kupanga mambo yangu. Lakini wakati mwingine hali ya mazingira unifanya nichelewe bila kukusudia kwa mfano, nikiandaa safari ya au mihadi. Kuna nyakati ambapo mambo yasiyo tarajiwa ujitokeza kama foleni kuchelewa kujiandaa au majukumu ya gafla. Haya yote uchangia kunifanya nifikie maadi kwa wakati nilio panga. Hata hivyo, ninaelewa umuimu wa kuwai asa katika kazi, shule au mihadi muimu. Kuwai uonyesha eshima kwa watu wengina na unisaidia kujianda kiakili kabla ya jambo lolote kuanza. Ndiyo maana sikuizi ninajitahidi kuanza kujiandaa mapema kuweka alamu ya muda na kupunguza fisababishi vya kuchelewa kama matumizi ya simu kupita kiazi. Ninapo kufanikiwa kuwai ujiskia vizuri na mwenye amani kwa sababu sina haraka wala presha ingawa bado ninajifunza lengo langu nikuwa mtu anaye wai zaidi kuliko kuchelewa. Ninaamini kwa nithamu mipango mizuri na kujitambua mtu anaweza kubadilisha tabia ya kuchelewa na kuwa mwenye kueshimu mda wake na wawengine.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Hiki ndicho chumba ninachotumia muda mwingi zaidi. Na kinanipa faraja amani na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe. Ni chumba ambacho kinanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Na pia hunipa nafasi ya kufikiria na kupanga maisha yangu. Chumba changu ni kikubwa sana. Lakini kimepangwa kwa njia inayonifanya nijisikie huru. Kitanda, kina kitanda kabati la nguo meza ndogo ya kusomea na kiti. Rangi za chumba ni laini na tulivu kama vile blue na au krimu ambazo hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia mtulivu pia. Pia napenda kukiweka safi na nadhifu kwa sababu safi hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Ninapenda chumba hiki kwa sababu ndicho mahali ninapofanya mambo mengi ninayoyapenda. Hapo ndipo ninaposoma vitabu kusikiliza muziki kutumia simu au kompyuta na wakati mwingine kuandika mawazo yangu. Pia napenda kupumzika hapa nikitazama filamu na kusikiliza redio. Wakati wa usiku chumba hiki hunipa usingizi mzuri na kwa sababu tulivu na hakina kelele nyingi. Chumba changu pia kina kumbukumbu nyingi za maisha yangu. Kuna picha za familia na marafiki, pamoja na vitu vidogo, vinavyonikumbusha nyakati, nzuri nilizopita. Kitu vitu hivi hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha kila ninapoviangalia. Ni kama chumba kinaniambia hadithi ya maisha yangu. Kwa ujumla chumba changu cha kulala ni muhimu sana kwangu kwa sababu kinanipa faraja ya kimwili na kiakili. Ndani ya chumba hiki najisikia kuwa nyumbani kweli. Ndicho chumba kinachonisaidia kupumzika, kujitambua na kujiandaa na kwa changamoto za kila siku.

Mazingira ya kazi ni nayoyapendelea ni yale ya nayo changanya heshima, ushirikiano na usawa kati ya maisha ya binafsi. Kwanza kabisa napenda mazingira ya kazi yenye mawasiliano mazuri. Ni muhimu kwa wafanya kazi kuweza kuzungumza kwa uhuru na wakubwa wao, kutoa maoni, kuuliza maswali na kushiriki mawazo bila kuogopa kutharauliwa. Masa mawasiliano wazi ujenga uaminifu na uongeza ufanisi kazini. Pili napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano na kazi ya timu, kufanya kazi na watu wanao saidiana, wanao heshimiana na wanao lenga kufanikisha malengo pamoja, unifanya nijisikie kuo sehemu ya kitu muhimu, mazingira kama haya upunguza migongoro isiyo ya lazima na uongeza na watisha ya kufanya kazi kwa bidii. Tatu, mazingira ya kazi ya napaswa kuwa salama na yenye utulivu. Hii inahusisha usalama wa kimwili pamoja na ustawi wa kisaikolojia. Mahali pakazi pasipo na mnyanyaso ubaguzi au shinikizo kupita kiasi, huwezesha mfanya kazi kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani ya moyo. Pia napenda mazingira safi yenye mpangilio mzuri na yanayo zingatia afya ya wanafanya kazi. Haitha napendelea mazingira ya kazi yanayo toa nafasi ya kujifunza na kukua. Mafunzo ushauri na fursa za kupandishwa cheo unifanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa hamasa ya kuendelea kuboresha ujuzi wangu. Mwajiri anaye thamini maendeleo ya wafanya kazi wake ujenga timu imara na ya muda mrefu. Kwa ujumla mazingira ya kazi nina yopenda ni yale yanayo jali utu wa mfanyi kazi, yanayo hamasisha ubunifu na yanayo weka mizani kati ya kazi na maisha ya kawaida. Mazingira kama haya unifanya ni ifanye kazi kwa bidii na furaha na kwa kujituma zaidi.

Napenda filamu za aina mbalimbali lakini hasaa napendelea filamu za maigizo au ukipenda drama, uhalisia ukipenda biografia na vituko vyenye ujumbe pia almarufu kama thriller. Filamu za maigizo hunivutia kwa sababu huonyesha maisha halisi ya watu, changamoto wanazozipitia na maamuzi yanayobadilisha maisha yao. Mara nyingi hunifanya nitafakari nijifunze maadili na kuelewa hisia za wengine kwa undani zaidi. Pia napenda filamu za uhalisia kwa sababu zinatokana na matukio ya kweli. Kuniona mtu aliyekumbana na changamoto kubwa na akaweza kushinda hunipa motisha na kunitia moyo nisiwe mwepesi wa kukata tamaa. Filamu hizi hunifundisha historia, ujasiri na umuhimu wa bidii. Kwa upande mwingine filamu za vituko vyenye ujumbe hunifurahisha kwa sababu hujenga msisimuko na kunifanya nifikiri kwa makini. Ninapenda filamu zinazokuwa na fumbo au mabadiliko ya ghafla ya matukio hasaa pale mwisho wake unaposhangaza hata hivyo sipendi sana filamu zenye vurugu nyingi bila mafunzo ya ujumbe wowote. Kwa ujumla napenda filamu ambazo zinaadili nzuri wahusika wanaoeleweka na ujumbe wa maana. Kwangu filamu si burudani tu, bali ni njia ya kujifunza, kufikiria na kuona dunia kwa mtazamo tofauti.

Ndiyo, kwa maoni yangu sera ya kampuni ni jambo muhimu sana kwa sababu linaongoza jinsi kampuni inavyoendeshwa na jinsi wafanyikazi wanavyotendewa. Sera hutoa mwelekeo wazi kuhusu maadili, wajibu, haki na matarajia ya kampuni kwa wafanyakazi wake. Bila sera zilizo wazi, kunaweza kutokea mkanganyiko upendelea wa migogoro isiyo ya lazima kazini. Kwanza sera za kampuni husaidia kulinda haki ya wafanyekazi na waajiri. Kwa mfano sera kuhusu masaa ya kazi likizo malipo na nidhamu husaidia kuhakikisha kuwa kila mtu anatendewa kwa haki na kwa usawa. Wafanyikazi wanapojua haki zao wanajisikia salama na kutathminiwa jambo linaloongeza hari na kufanya kazi kwa bidii. Pia sera nzuri husaidia kudumisha nidhamu na utaratibu kazini ninapoweka wazi nini tunatarajia na nini hakiruhusiwi wafanyikazi wanakuwa makini na wanawajibika kwa matendo yao. Hii hupunguza migogoro na huongeza ushirikiano miongoni mwa wafanyikazi. Tatu, sera na ya kampuni ina mchango mkubwa katika kujenga utamaduni wa kazi. Kampuni yenye sera zinazoenzi heshima usawa na uwazi hujenga mazingira mazuri ya kazi. Mazingira haya huwafanya wafanyakazi wajisikie huru kutoa mawazo yao kushirikiana na kukuza vipaji yao. Mwisho, sera za kampuni pia ni muhimu kwa mafanikio ya muda mrefu ya kampuni. Inasadia kampuni kufuata sheria za nchi, kuepuka migogoro yao, kisheria na kujenga taswira nzuri kwa jamii na wateja. Kwa ujumla, sera ya kampuni ni karatasi tu. Si karatasi tu, bali ni msingi muhimu wa uendashaji mzuri na mafanikio ya taasisi yoyote.

Ndio, ninapenda hadithi za ajabu sana kwa sababu zina chochea mawazo na unifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti hadithi za aina hii mara nyingi hujaa mambo ya kushangaza kama viumbe wa kufikiria uchawi, safari za ajabu au matukio yaliyo yaliyoelezeka mamba hayapatikani katika maisha ya kawaida. Hilo ndilo ufanya ziwe na za kufutia na zenye kubukumbu. Kwanza, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanipa nafasi za kukimbia mawazoni. Wakati mwingine maisha ya kila siku yanaweza kuwa changamoto au kuchosha. Hivyo basi, hivyo kusoma au kusikiliza hadithi za ajabu hunisaidia kupumzika na kusahau kwa muda matatizo ya kawaida. Ni kama usafiri, ni kama kusafiri ulimwengu, ni kama kusafiri kuenda ulimwengu mwingine bila kuondoka ulipo. Pili hadithi hizi mara nyingi huwa za mafunzo ya kina ya maisha. Ingawa zinaonekana za kufikiria ujumbe wake mara nyingi ni wakweli kabisa. Kama umuhimu wa ujasiri, urafiki, upendo na kufanya maamuzi sahii kupitia wahusika wa ajabu msomaji anaweza kujifunza mambo muhimu yanayo weza kutumika katika maisha halisi. Tatu, hadithi za ajabu unisaidia kukuza ubunifu na fikira pana. Zina niweka katika hali ya kufikiria vipi kama na kunifanya niwe wazi na mawazo mapya. Hili ni jambo muhimu hasaa kwa vijana na watoto, lakini hata watu wazima hunufaika nalo. Kwa jumla hadithi za ajabu ni burudani, nzuri na pia ni chanzo cha hekima. Zinachanganya furaha, mshangao na elimu kwa njia ya kipekee. Jambo linalofanya nizipende na kuzithamini sana.

Ndiyo napenda upepo na pia AC, lakini kila kimoja kina wakati na mazingira yake maalumu. Kwa upande wa upepo naupenda kwa sababu ni raisi kutumia na hauhitaji gharama kubwa. Upepo hutumia umeme kidogo kulingana na AC. Hivyo ni mzuri hasaa wakati wa kuokoa nishati. Pia napenda jinsi unavyotoa hewa na asili ya kufanya chumba kipate mzunguko mzuri wa hewa wakati wa usiku au jioni ambapo joto ni kali sana upepo hunitosha kabisa na hunifanya nijisikie huru bila baridi kupita kiasi kwa upande wa mwingine AC ni muhimu sana hasa wakati wa joto kali. Kuna nyakati ambapo hali ya hewa huwa ya moto sana kiasi kwamba upepo hauwezi kusaidia. Katika hali hiyo, AC hutoa baridi ya haraka na thabiti. Jambo linalosaidia kupunguza uchovu na kuongeza umakini hasa, hasa ninapofanya kazi. Pia AC husaidia kuthibiti unyevu kwa kimombo humidity. Jambo linalofanya mazingira ya ndani yawe mazuri zaidi. Hata hivyo, AC ni ina changamoto zake hutumia umeme mwingi na inaweza kuongeza bili za umeme. Pia ikitumika kupita kiasi inaweza kusababisha baridi au matatizo madogo ya kiafya kama mafua kwa baadhi ya watu. Ndiyo maana ni muhimu kutumia kwa uangalifu. Kwa jumla ninapenda upepo kwa matumizi ya kawaida na AC kwa nyakati maalumu za joto kali. Kila kimoja kina faida zake na kuchagua kati ya upepo almaarufu kama fan au AC hutegemea hali ya hewa mazingira na mahitaji ya wakati huo.

Kupumzika ni jambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili baada ya shuguli nyingi. Kuna njia mbali mbali ninazotumia kupumzika, lakini kwa jumla napendelea mchanganyiko wa kupumzika kimwili, kiakili na kiisiya hili nijiskie nafuu kamili. Moja ya njia ninazotumia kupumzika ni kusikiliza mziki tulivu. Mziki unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie huru. Mara nyingi usikiliza mziki kwa upole au wa hasili. Asaa jioni baada ya kazi. Wakati huo hukaa kimya chumbani. Hau inje kidogo nikifurahia hewa safi huku nikitafakari mambo ya siku yangu. Njia nyingine ninayotumia kupumzika ni kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Kutembea kwa dakika chache unisaidia kuondoa uchovu na kukaa muda mrefu. Au kufanya kazi nzito. Wakati mwingine ufanya mazoezi ya kuvuta pumzi pole pole hau kunyoosha mwili ambaya hunifanya nijiskie mwepesi na mtulivu saidi. Pia napenda kutumia muda pekee yangu. Asaa kusoma vitabu na ukuangalia filamu zinazoburudisha. Kusoma hunipeleka katika dunia nyingine na kunisaulisha mawazo yanayonisumbua. Filamu au vipindi vya kuchekesha pia hunisaidia kupumzika kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nicheke. Wakati mwingine kuongea na marafiki au familia pia ni njia ya kupumzika. Mazungumzo mazuri hunipa faraja na kunifanya nijisikie kuungwa mkono. Baada ya kupumzika kwa njia hizi uhisi nikiwa mtulivu, mwenye furaha na tayari kuendelea na majukumu yangu kwa nguvu mpya. Kwa jumla kupumzika ni sehemu muhimu ya maisha yangu na njia ninazotumia hunisaidia kudumisha hafya nzuri ya mwili na kiakili.

Ninapenda kutazama michezo mbalimbali, lakini mpira wa miguu ndiyo mchezo ninaopenda zaidi. Mpira wa miguu ni mchezo unaonivutia sana kwa sababu unaunganisha watu wa rika tamaduni na mataifa tofauti. Kila mechi huwa na msisimko wake, hasaa pale timu ninayoipenda inapocheza. Napenda kufuatilia ligi mbalimbali kama vile ligi kuu za ulaya pamoja na mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia na kombe la mataifa ya Afrika almaarufu kama Afcon. Sababu kubwa inayonifanya nipende kutazama michezo hasaa mpira wa miguu ni burudani na msisimko unaoambatana nayo. Dakika tisini za mchezo zinaweza kubadilisha hisia kabisa kutoka furaha hadi huzuni kulingana na matokea ya mechi. Pia napenda kuona ujuzi wa wachezaji jinsi wanavyoshirikiana kama timu na mbinu wanazotumia makocha wao. Hiyo hunifanya nijifunze nidhamu, uvumilivu na umuhimu na wa ushirikiano. Nakumbuka vizuri mechi ya kwanza ilionifanya nipende sana kutazama mpira wa miguu. Ilikuwa ni fainali ya mashindano makubwa nilikuwa na familia yangu tukitazama kwa pamoja. Mechi ilikuwa ya ushindani mkali magoli mazuri ya mwisho wake ulikuwa wa kusisimua sana. Tangu siku hiyo nilianza kufuatilia mchezo mara kwa mara kujifunza majina ya wachezaji na timu mbalimbali. Napenda kutazama michezo nyumbani au nikiwa na marafiki. Kutazama pamoja kunafanya mchezo uwe wa kufurahisha zaidi kwa sababu tunajadili matukio ya uwanjani, tunashangilia pamoja na wakati mwingine kubishana kwa utani kuhusu timu zipi ni bora. Wakati mwingine hutazama michezo kwenye runinga na endapo kuna nafasi napenda pia kuenda uwanjani kushuhudia mchezo moja kwa moja. Wakati ninapotazama michezo, huhisi furaha, msisimko na utulivu wa mawazo. Michezo hunisaidia kusahau, changamoto za kila siku na kunipa burudani halisi kwa jumla, kwa ujumla. Kutazama michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya burudani na hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka.

Ninasomea habari mitandaoni kupitia vyanzo mbalimbali ili nipate taarifa sahihi zilizo na mitazamo tofauti. Kwanza kabisa hutumia tovuti za habari zinazo aminika kama vile BBC Swahili, DW Swahili, Al Jazeera na baadhi ya magazeti ya ndani ya liyo na matukio ya mtandaoni. Tofuti hizi hunipa habari zilizo chambuliwa vizuri kuhusu siasa, uchumi, afya, michezo na matukio ya dunia. Pia hutumia mitandao ya kijamii kama vile X iliyo kuwa inaitwa twitter, facebook na youtube kufuatilia habari kwa haraka. Hata hivyo nakuwa makini sana nataarifa ninazo kutana nazo humo kwa sababu sizote huwasa hihi mara nyingi hutumia mitandao ya kijamii kwanjia ya kupata dalili za habari. Kisha nadhibitisha kwa kusoma kutoka kwenye tovuti rasmi za habari. Hii hunisaidia kuepuka habari za uongo au potovu. Vile vile, napenda kusikiliza vipindi vya habari na podcasti kupitia mtandao. Podcasti hunisaidia kuelewa kwa undani muda fulani. Mada fulani kwa sababu mara nyingi huwa na mijadala na mahojiano ya wataalamu. Hii ni njia nzuri ya kupata maarifa zaidi kuliko kusoma vichwa vya habari pekee. Sababu kubwa inayo nifanya nisome habari mtandaoni ni urahisi na upatanaji wa haraka. Naweza kupata habari muda wowote na pahali popote kwa kutumia simu au kompyuta. Pia mtandaohu panafasi ya kulinganisha vyanzo tofauti ili kujenga uelewano mpana na kinacho endelea duniani. Kwa ujumla kusomea habari mitandaoni huhitaji umakini na busara. Ni muhimu kuchagua vyanzo vina vyo aminika kudhibitisha taarifa na kuepuka kusambaza habari bila uhakika. Kwakufanya hivyo mtu anaweza kubaki na taarifa sahihi na kuwa raia mwenye uelewa mzuri wa matukio ya kila siku katika nchi yake.